Kila ninapoaka asubuhi, jambo la kwanza nilalofanya ni kupiga dua au sala kwa sababu ya nafasi kama iyo. Jambo la pili nilalofanya ni kunawa uso na kupiga mswaki. Alafu, ninatayarisha kiamsha kinywa na ninapo kunywa kiamsha kinywa Ninapanga jinzi mambo yangu ya siku ya takavokuwa. Kwa hivo, hayo ni baadhi ya mambo ambayo mimi yafanya. Kila asubuhi, ninapo amuka.

Programu ninayoitumia kila siku ni programu ya mawasiliano ya kubofia unapotaka kuzungumza na mtu au kupiga mawasiliano moja kwa moja na mtu mwingine au watu. Kwa hivyo hivyo ndiyo baadhi ya programu ambayo na itumia kila siku kwa sababu katika kila siku lazima niwasiliane na watu kadha wa kadha watu waliopo mbali na mimi na kuhakikisha kuwa mambo ya na kwenda fiti au kwa kuwajulia ata pahali pale ambapo walipo.

Wazo zuri ambalo ni lonalo siku ya leo ni wazo la kutimiza mambo yako na kuyafanya kwa muda uo Hila usiweze kuyasogeza mambo yako na kuyapa muda ya kuwa utayafanya wakati mwingine Ukifanya hivyo unapoteza muda na kuwa unapoteza zile nafasi ambazo ungezitumia kwa muda uo na unapoteza muda Kwa hivyo wazo zuri ambalo ni lonalo siku ya leo ni kuwa unahakikisha kuwa una yafanya mambo yako kwa muda uo na kuwa uya sogezi sogezi mbele na kuakikisha kuwa utayafanya kwa siku nyingine Unayafanya muda uo uu.

Moja wapo ya matukio ambayo ni muhimu zaidi katika maisha ya binadamu. Ni matukio ya kibayolojia na ukuwaji. Na hili linahusisha tukio la kuzaliwa. Na ni jambo la muhimu zaidi kuwaona wa tuwa kisherekea siku yao kuukuzaliwa. Na huwa na kumbu kumbu nyingi zaidi ya kuwa kumbusha watu kua wana zidi kuawa kubwa. Na huwana zidi kuyafikia malengo na mambo mengi ambayo wanafaa kuwa wanayatimia katika maisha yao Kwa hivyo, Tukio la kuzaliwa ni jambozuri zaidi na watu winge huli sherekea siku hiyo kwa kumbu kumbu za katika maisha yao. Kwa hivyo, huwa ni Tukio muhimu zaidi katika maisha ya binadamu.

Kwa kweli ni natumia mitandao ya kijamii, na baadhi ya mitandao ya kijamii ambayo natumia, kuna mitandao ya YouTube, kuna mitandao ya Facebook, kuna mitandao ya TikTok, na hata mitandao ya WhatsApp, kuna baadhi ya mitandao ambayo ni ipo katika simu yangu. Na mitandao ya kijamii inatusaidia zaidi kwa mawasiliano, inatusaidia zaidi kwa habari, inatusaidia zaidi kwa kujua jinsi nchi inavyoendelea. Kwa hivyo, ninapenda zaidi kutumia mitandao ya kijamii na kwa mara mingi pia hunielimisha na kuwa katika ukuwa ya msaada katika maisha yangu. Kwa hivyo, ninapenda zaidi mitanda ya kijami.

Kuenda kwenye cinema za kuonyesha vipindi vya movie, vipindei vya video, ni jambo ambalo na penda kwa mara nyingi. Na kwa hivo, kama ni mara ngapi ni napo kuenda kwenye ukumbi wa cinema, mimi uenda mara katha wakatha. Na ninaweza kuenda karibu mara mbili au tatu kwa wiki. Na asa hua ni wakati wa mwisho wa wiki Ninapo kuenda kutazama cinema na kuangalia baadhi ya vipindi ambavo vimewekwa uko Kwa hivyo mimi utokea au upenda kuenda kwenye ukumbi wa cinema.

Ukweli mimi ni mwanaume, na wazo kati ya suruwali au sketi ni kweli napenda suruali na ni baadhi ya mavazi ya kawaida kwa mwanaume au kwa mwanaume kwa hivo sisi utumia suruali ikilinganishwa na sketi.

Ninapenda rangi ya nyeupe katika chumba cha ukuta kwasababu rangi nyeupe huwa rahisi kuing'arisha na huwa inapendeza na huwa na ule mwangaza mzuri. Na jambo lingine ni kuwa rangi nyeupe huashiria amani Kwa hivyo ninapoiweka rangi nyeupe katika chumba changu au ninapoichagua huwa inanikumbusha amani na huwa inaleta wazo la amani na napenda zaidi rangi nyeupe.

Kunapo kuwa na mkutano, baadhi ya mambo ambao ninafanya kujianda katika mkutano, mimi uhakikisha kwamba nimepiga kuoga, ninahakikisha kuwa nguo zangu zi tayari na zi safi, na ninapovalia, ninahakikisha kuwa zile pointi au yale mambo ambayo yanaangaziwa katika mkutano huo, nimeandika chini, na kujipanga kuhusiana na mada inayozungumziwa katika mkutano huo. Kwa hivyo mimi uhakikisha kuwa ninaelewa na ninazingatia ile mada ambayo imetolewa na ninapofika katika mkutano huwa ni tayari zaidi kuashiria zile pointi au kutoa zile pointi zinazohusiana na mada ya mkutano huo.

Kwa kawaida kati ya kusimamia au kusimamiwa, ninapenda kusimamia. Mimi huwa mtu ambaye napenda kuwaheshimu wenzangu. Na sipendi zile hali za kuwekwa juu kwa kawaida. Kwa hivo ninapenda nikiwasimamia watu. Sipendi kusimamiwa kwa mara nyingi.

Ndiyo, ninaofahamu majerani zangu. Kwa sababu majerani ni watu ambao ninakaa nao, ni watu ambao ninajuliana nao hali, ni watu ambao tulio nao karibu. Kwa hivyo, ninaofahamu mkubwa zaidi wa majerani zangu. Kwa hivyo, majerani wangu mimi uwaenzi kuwa watu wa maana, na nikua ni watu ambao ninakaa nao. Kwa sababu hiyo, mimi uwakikisha kuwa ninawajua, ninawaeshimu, na tunakaa nao kwa maani.

Chumba ambacho ni nakipenda zaidi, ni chumba cha sebule, na ni chumba ambacho kinani fraisha zaidi kwa sababu ni chumba ambacho kina wakaribisha watu, na watu au unapokuwa na wageni, ni chumba ambacho na wapokelea wageni kwa hivyo ni napenda sebule zaidi. Natunapo kuwa katika sebule huwa na mzo mazungumzo na baadhi ya watu au wale wageni ambao wamekutembelea Unakapa moja nao, mahali pale, unaakikisho unaongea nao, unajuana nao Mnaleta amani na umoja katika chumba hicho na kwa sababu hiyo, mimi ukipenda sana chumba cha sebule na hukitayarisha zaidi kwa maongezi na pamoja nakaribisha wageni wangu.

Uzoefu ambao nishawaipata wa kushangaza ni uzoefu wa kuamka asubuhi na mapema asubuhi ya saa tisa. Kwa kawaida kuamka asubuhi ya mapema zaidi, huwa inachanganya zaidi na huwa inakuwa ni vigumu zaidi watu kuamka asubuhi. Lakini uzoefu huo ambao nilijaribu kwa mda na nikaupata, ulinishangaza zaidi kwa sababu niliweza kuwai kuamka mapema. Kwa uzoefu wa haraka zaidi na ikawa ni jambo la kunishangaza zaidi.

Kumbu kumbu nilio nayo nzuri ya shule, ni kumbu kumbu kuhusu matokeo yangu ya isabati. Na nijambo ambalo lina nifraisha zaidi, kwa sababu nilianzia chini, na kukujituma, na kutia bidii zaidi, ni kaja mpaka, ni kafaulu vyema zaidi, kutoka kwa alama za chini zaidi, hadi kuzoa alama ya A, ambayo nilizoa kwa marks ya tisini na mbili. Kwa hivo, hio ni kumbu kumbu ambalo na nifraisha zaidi na ni kumbu kumbu nzuri ya shule ambayo nilikuwa na isoma Kwa kupata matokeo mazuri.

Nimefanya biashara mmoja marufu zaidi ambayo ninamtambua ni mwanabiashara Jimmy Wanjigi ambaye yu katika nchi ya Kenya na amejihusisha na biashara nyingi zaidi ikiwemo majengo ya kukodisha na baadhi ya mingi biashara ambazo amezifanya na ni mtu ambaye ninamtambua zaidi na ni mtu ambaye ni na muonea fahari zaidi kwa yale mambo ambaye ameyafanya katika biashara. Kwa hivyo ni mwanabiashara ambaye ninayeampenda na ninaangalia zaidi mambo anayofanya na ninajihisi kuwa nitaweza kuchukua mkondo huo katika biashara ambazo ninataka kuzifanya.

Kwa kawaida ninapendelea joto, ikilinganishwa na baridi. Kunapo kuwa na baridi zaidi, mwili hutetema, na mwili hukosa kuwa mchangamfu kwa sababu ya ile baridi kali ambayo mtu huhisi. Lakini kunapo kuwa na joto, mambo huwa yamechangamka kidogo kwa sababu joto huwa haiwi kali zaidi ya kutostahimili kwa mtu. Kwa hivyo napenda joto, ikilinganishwa na baridi.

Kunapokuwa na baridi kali, mambo ambayo mimi huyafanya au kuyaangazia ni yale mambo ambayo yatanisaidia kupunguza hiyo baridi kali. Na baadhi ya mambo ambayo ninayafanya, mimi huakikisha kuwa nimevalia nguo za joto, yale mavazi mazito ya kufanya mwili unakuwa na joto. Na jambo lingine ambalo mimi hufanya ni kuhakikisha kuwa naw2washa jiko na kuota moto na kujipasha joto ili baridi isiwe zaidi ya ninavyohisi.

Kwa kawaida ninaupenda mkate wa Sunblest. Mkate ambao ni mtamu, na mkate ambao inatenginezwa na kampuni nzuri. Huwa ni mkate mweupe ndani yake. Na huwa una harufu nzuri na ladhaa nzuri. Kwa hivyo ninapenda mkate wa Sunblest ikilinganishwa na mikate hiyo mingine.

Kwa kawaida ninapenda kuendesha bicycle na ni jambo ambalo najivunia zaidi Ninapo safiri na safari zangu ambapo sipo si ndefu zaidi ya kutumia matatu Mimi hutumia bicycle katika safari hizo na kwa mara nyingine mimi huendesha bicycle kwa sababu ya mazoezi tu Ninapofanya mazoezi katika eneo ambalo nipo Mimi huenda kwa bicycle ikilinganishwa na matatu Kwa hivyo ninapenda kuendesha baiskeli.

Kwa kawaida, mimi ni mtu wa kuwahi, ikilinganishwa na mtu wa kuchelewa. Mimi huakikisha kuwa mambo yangu nayafikia mapema zaidi. Ninapo kuwa na jambo ambalo nahitaji kuwahi mapema. Mimi hulishugulikia mapema zaidi na kuhakikisha kuwa inawahi, ikilinganishwa na kuchelewa. Kwa hivyo, mimi napenda sana kuwahi katika mambo yangu zaidi.

Ninapenda kuwa mahali patulivu, mahali penye kimya, hasa ikilinganishwa na mahali pingine palipo na kelele au vurugu au mambo mengi. Ninapenda mahali ambapo mmentulia, pahali penye kimya na utulivu zaidi. Hapo ndipo mawazo yangu hutandaa na kufikiria mambo mazuri na kufikiria mambo ya kibiashara au mambo ya kuendelea ikilinganishwa na pahali palipo na vurugu na pahali palipo na kelele.

Mchezo ambao ninge penda kujaribu, ni mchezo kusiketi, kuenda na vile viatu vya tairi, vile viatu ambavyo vina kimbia. Huo ndio mchezo ambao ninge penda kujaribu zaidi, mchezo ambao una nifuraisha, na ni mchezo ambao napenda kutizama zaidi. Asa watu wanapo penda kusiketi kwenye theluji, ni mchezo ambao ninge penda kujaribu siku moja.

Wazo la kuyanisha kazi na maisha kibinafsi, ni jukumu la mtu binafsi, na unatizama na kuangalia yale mambo ambayo unayapa kipaumbele na kwa hivo, ule mda ambapo upo kazini we unashugulikia mambo yako ya kazi, na ule mda ambao hauna kazi nyingi, unaangalia na kutizama jinzi utakavyofanya mambo yako au maisha yako ya kibinafsi. Kwa hivo, hayo ndio mambo ambayo mimi hutumia kuainisha kazi na maisha kibinasi.

Mji wangu wa kuzaliwa, nimezaliwa katika mji wa misi, kaunti ya vihiga, na kule ndiko nimeweza kukulia, na ni mji wa kuvutia, ni mji ambao huchani, hu kijani kibichi, na ina majengo mazuri, na mambo mazuri ambayo nimeweza kuwa huko, nikiwa mtoto, na yala ma mambo ambao tumeweza kujivunia huko. Na kwa hakika ni mji mbao inaweza kuhitaji kurudi pale wakati wowote ninao hutaka binafsi kwa sababu ni mji wa kupendeza na una amani.

Ninapotaka kustarehe, jambo ambalo ninafanya, mimi hutafuta mahali penye utulivu, ninaweza kuenda kwenye hoteli kujivinjari, mahali penye utulivu, mahali penye manthari nzuri, na ninapenda kustarehe mahali kama hapo, ninapotulia na kutizama jinsi kulivyo tulia hunipenda zaidi ninapostarehe, kwa hivyo hiyo ndiyo njia ambayo mimi hujistarehesha ninapotaka kustarehe.

Ninapo kuwa na wasiwasi jambo ambalo mimi hufanya jambo la kwanza ni kutulia na kuhakikisha kuwa mambo yametulia ndiposa niweze kufanya au kuu kutoa jambo au wazo kama nimetulia. Kwa hivo kunapo kuwa na wasiwasi mimi hutulia na kuhakikisha kuwa mambo ya naenda jinsi ninavyotaka. Na jambo la pili mimi huhakikisha kuwa, nimetafta msaada kwa wale wenzangu na kuhakikisha kuwa, nione ni nini ambalo nitakalo lifanya, litakalo fuata.

Mahali ambapa nimewahi kusafiri mahali pazuri. Ni nilipo kwenda kutembelea buga la wanyama la kuhifadhi wanyama la kisumu. Na ni jambo ambalo linifurahisha zaidi kwa kua (inaudible) kuona baadhi ya wanyama, baadhi ya majoka makubwa, baadhi ya wanyama kama vile ndovu, na simba, na chui na baadhi ya wanyama wengine wengi Kwa hivo nilifurahia zaidi kusafiri mahali pale.

Zambo ambalo ninafanya kuongeza uzalishaji ni kuhakisha kuwa natumia muda wangu vizuri na kuhakikisha kuwa ninaongeza zile mbinu za teknolojia au kidigitali ambazo ninahitaji. Kwa sababu teknolojia pia huchangia pakubwa katika yale mambo ambayo nayafanya katika kuongeza uzalishaji na pia ninapoweka muda wa maana au muda kutosha kwa yale mambo ambayo nayafanya uchangia kwa uzalishaji mkubo.

Mazoezi ya mwili mimi hufanya mara mbili kwa siku na mimi huanza asubuhi kwa kukimbia au kukimbia asubuhi. Na mazoezi ya pili mimi hufanya jioni kabla ya kuenda kulala na pia huhusisha kukimbia na baadhi ya mazoezi kiasi ya mwili ya kawaida.

Kuenda mahali pa ibada hutegemea zile tukio tulizo nazo katika siku hiyo Lakini kwa kawaida mimi huenda mahali pa ibada siku moja ikiwa ni siku ya Jumapili ilio ya rasmi ya kuwa abudu Iwapo kuna tukio zingine kama maombi ya kawaida ambayo huwa kutoka juma linapoanza hadi Ijumaa pia mimi hujihusisha nao na kutokea.Kwa hivo ninaweza tokea katika mahali pa ibada karibu mara tatu au nne kulingana na tukio ambalo litakuwepo.

Kwa kawaida, ninapenda kufanya kazi na wengine. Unapofanya kazi na wengine, huleta umoja mzuri, na huleta uchangamfu uliopo katika kazi, na kuhakikisha kuwa mambo yanakuenda vyema au jinsi unavyotaka. Unapofanya kazi wengi, husaidia pia kazi kuenda kwa haraka zaidi, ikilinganishwa unapofanya kazi peke yako. Kwa hivyo, ninapenda kuoana nikifanya kazi pamoja na wenzangu, na husisha pia mawasiliano kuuliza jambo pale ambapo ninakushinda.

Jamba ambalo ninalifanya la kwanza kabla ya kuanza kazi, ua ninapoanza kazi, mimefika hospitalini na kuhakikisha kuwa wagonjwa wangu wa posa hawa kwa sababu ninafanya kazi hospitalini na kuangalia wagonjwa wangu ambao niliwaacha jana na kuangalia kuwa wanaendelea aje. Hilo ndio jambo la kwanza ninalo ninalolifanya kila ninapoingia kazini.

Ninajihisi vizuri ninapoona kuwa tathmini za kazi zinaenda jinsi tulivyokuwa tumepanga Ninapoona kuwa tathmini za kazi zinaafikiwa jinsi ya nilivyo kuwa na nataka hilo hunifurahisha zao na kazini na mambo ambayo au baadhi ya mambo utakayo angalia kuangalia kuwa tathmini za kazi zinaafikiwa ni kuangalia yale matokeo ambayo yaliyopo kazini.

Jukumu ambalo nalipenda zaidi kazini ni jukumu la kuwatibu watu, kwa kuwa mimi ni daktari, kwa hivyo jukumu nililonalo zaidi ni kuhakikisha kuwa ninaona wagonjwa wangu wakipona na ninajituma zaidi kazini. Kwa hivyo ni jambo ambalo linanifurahisha zaidi nikiona nikihudumia wagonjwa na kuona kuwa wanapata nafuu katika hospitali yetu.

Mimi hupenda kuenda madukani ya mwisho wa mwezi. Na huo huwa ni wakati ambapo mtu huwa amepata mshahara wake au amepata kipato chake. Kwa hivyo ninapo kwenda madukani mwisho wa mwezi, huwa una baadhi ya pesa ambazo zinaweza kukusaidia kufanya baadhi au kununua baadhi ya vitu ambaviyo unavihitaji. Kwa hivu mime upenda kuenda madukani ya mwisho wa mwezi.

Kwa kawaida mimi hukunywa maji glasi nane kwa siku na ni jinzi ilivyo himizwa na daktari Kwa ubora wa afya wa viungo vyako vya mwili unahitaji kunywa maji kwa wingi Kwa hivo mimi hunywa maji glasi nane au zaidi kwa siku.

Rangi ninaipenda zaidi, ninaipenda rangi nyeupe, ana ni kwa sababu ni rangi ambayo inashiria amani, namo kwa mara nyingi ninaitizama kwenye bendera yetu ya Kenya, ina rangi kadha wa kadha, lakini kuna rangi nyeupe ndani, na ni rangi ambayo inaashiria amani, kwa hivyo ninapo yona rangi nyeupe, mimi upendezwo sana, na inaikumbusha amani, na kwa hivyo ninaipenda zaidi rangi nye upe.

Chakula ambacho ninakula mara nyingi mchana ni wali na wali huwa rahisi sana kutayarisha kwa kuwa unakaanga na kutia maji na kuipatia muda mchache wa karibu dakika 15 kuiva kwa hivyo mara nyingi mchana mimi hupenda kula wali.

Kwa kweli, ninapenda kuimba. Na katika uimbaji, mimi ni baadhi ya wale ambao wanaimba pale kanisani. Ni napenda kuimba na pia kwa kumtukuza mungu. Kwa hivo, ni napenda kuimba zaidi pale kanisani.

Kwa kawaida mimi natumia simu yangu karibu kila siku. Ninapenda kuitumia katika mawasiliano Ninapenda kuitumia katika programu za mawasiliano na kuingia katika mitandao za kijamii na kutizama habari jinsi mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo, ninajihisi zaidi ninapotumia simu yangu kupata habari na kuwasiliana na kujua jinsi mambo yanavyo songa katika nchi. Kwa hivyo, ninapenda zaidi ninapotumia simu yangu. Naitumia simu yangu muda wowote katika siku.

Mwambo mapya mimi upenda kujifunza kukutizama katika video kule katika mitandao ya YouTube au mitandao ya kijamii. Kwa hivyo mwambo mapya ambayo ningetaka kujifunza au ninapenda kujifunza, mimi upenda nikiaangalia katika mitandao ya kijamii kule kwenye simu au Facebook au YouTube kwa mitandao ya kijamii.

Kwa kawada jioni ninapenda kula ugali kwa mboga ya aina yoyote ile jioni ninaeza kula ugali kwa nyama, ugali kwa mboga, ugali kwa kitu chochote kile kwa samaki, kwa hivo jioni ninapenda kula ugali, hicho ndicho chakula ambacho ninapenda kukila mara mingi jioni.

Kwa kweli napenda kuandika kwa kompita, kwa sababu kwa kompita huwa ni rahisi, na kompita inauwezo wa kuhifadhi data au yale mambo ambayo na andika ina uwezo wa kuyahifadhi hayo mambo. Kwa hivyo nipenda zaidi nikitumia kompita kwa kuandika, inapolinganishwa na mkono.

Wateja ni watu ambao ninawapatia kipaumbele, kwa sababu ni watu ambao wananiongezea biashara. Kwa hivo, ninapowashugulikia wateja wangu, ni kuhakisha kuwa ninawapa heshima, na kushughulikia yale mambo, au kuyafikia yale mambo ambayo wananambia, na kuwatendea jinsi wanavyotaka vizuri zaidi.

Kinywaji ambacho ninakipenda zaidi, ninapenda kunywa chai, ikilinganishwa na vinywaji vingine kinywaji cha chai huwa ni tamu, na kinatengenezwa kwa njia ya haraka zaidi, hutumia maji, maziwa, majani na baadhi ya viungo na sukari, na baadhi ya viungo ambavyo mtu angetaka kutumia na kwa mara nyingi hutayarishwa asubuhi, ni kinywaji cha asubuhi na kinaweza kunywa kwa kitu chochote kile kwa mahamri mandazi au chapati Kwa hivyo ninapenda kinywaji cha chai.

Mimi husafisha vifaa vyangu mara tatu kwa siku. Pale ninaweza kuvisafisha asubuhi, nikavisafisha saa saba, na nikavisafisha jioni. Kwa hivyo ninapenda kuvisafisha zaidi au mara tatu kwa siku. Kukua ninapenda vifaa vyangu vikiwa safi, na hivyo hunisaidia na kuraisisha matumizi yangu.

Baadhi ya njia ambazo ninashiriki katika jamii ni kuhakikisha kuwa ninaeneza ule ujumbe wa kuwasaidia zaidi. Na mimi huhakikisha kuwa ni pamoja nao na kuhakikisha kuwa ninawachanua kwa yale mambo ambayo yatawasaidia. Na baadhi ya mambo ambayo mimi hueneza au kuwapa taarifa kuhusu. Ni kuhusu hali yao ya afya, na kuwaelezea jinsi watakavyo jikinga kutokana na magonjwa. Ambayo ni ya hatari zaidi. Kwa hivyo ninapenda nikiwashirikisha katika mambo ya afya.

Kwa kweli hakuna mtu asiyependa asali. Kwa kuwa asali huwa ni tamu zaidi. Na inatengenezwa na wale ambao tunawaita nyuki na hutengeneza asali tamu zaidi. Kwa hivyo ninaipenda asali na hutumiwa katika njia tofauti tofauti, wengine huichanganya katika dawa, wengine huipaka kwenye mikate. Kwa hivu inaipenda asali zaidi.

Kila jioni kabla ya kulala, jambo ambalo mimi huhakikisha. Ninatayarisha chakula changu. Na ninapokula mimi huingia mtandaoni kuangalia junsi mambo yalivyokuwa. Na baada ya kuvuruga mtandao, mimi hukwenda kulala. Haya ndiyo baadhi ya mambo mimi hufanya. Kila jio ni kabla ya kulala.

Ninapenda msimu wa mwezi wa desemba. Kule ambapo mwaka huwa huisha Msimu huo huwa na kule ambako ni utulivu na huwa na hewa ambayo imetulia na mandhari ambayo yametulia yakiwa na upepo mwanana ambao huleta utulivu mzuri kwa hivyo ninapenda msimu ule ambapo mwaka unapoisha.

Mazoezi ambayo mimi hufanya kila siku ni mazoezi ya kutembea kwa masafa marefu kidogo. Na kwa mara nyingine pia na kukimbia na hili huanza asubuhi ninapoamka Jambo la kwanza ninalolifanya mimi hukimbia kimbia na jambo ambalo kufanya pia ni kutembea kwa masafa marefu ili kuhakikisha kuwa najipa mazoezi ya kila siku.

Mwalimu ambaye ninamkumbuka zaidi, ni mwalimu wangu wa chuo kikuu, na ni mwalimu ambaye anaitwa chirchir, na ni mwalimu mbaye ametufunza baadhi ya mambo mengi katika kozi yetu ya udaktari, na ametufunza mambo mazuri, na alikuwa mwalimu mzuri zaidi, na ni mwalimu mcheshi, mwalimu ambae anajua kufunza, na mwalimu mwenye mambo mengi mazuri zaidi.

Kwa ukweli ninapenda kuwogelea na kuwogelea tunapenda kuwogelea katika ufuu wa baari au katika mito au katika bwawa la kuwogelea na kuwogelea uwa ni zuri zaidi haswa kunapokuwa na joto jingi au kunapokuwa na juakali katika misimu ambayo huwa ni ya jua.

Ninapenda mchezo wa kandanda tukianzia hapo na ninampenda mchezaji ambaye anajulikana kama Lionel Messi maana ni mchezaji wa kutoka katika nchi ya Argentina Anaichezea mpira kule Marekani na kule Espanyola ninampenda zaidi kwakuwa amechukua mataji mengi na anaubora wake wa kucheza.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini, nizile za kawahida za baadhi ya migogoro katikati ya wale ambao tunafanya nao kazi na uhusisha migogoro kadha wa kadha. Na ni baadhi ya changamoto tunazopatana nazo kazini, na huwa tunaleta amani na kusuluhisha baadhi ya migogoro kukuwani mambo ya kawaida tu.

Ninapenda aina ya filamu zinazo husisha mambo ya udaktari au mamba ya afya. Aina moja ya filamu ni filamu ya The good Doctor tunayoijua. Ana ni filamu ambayo inaonyesha umarufu bora ya wale madaktari ambao wana jituma katika vipindi hivyo. Kwa hivyo ninapenda zaidi filamu zinazo husisha madaktari na mamba ya ki afya.

Wakati kunapo kuwa na mgogoro na mtu, huwa ni wakati ambapo kuna hasira zaidi na huwa ni wakati ambapo kuna mambo mengi. Na jambo ambalo mimi hufanya ni kuhakikisha kuwa nimetulia na kujaribu kuangalia chanzo cha mgogoro huo na kuhakikisha kuwa ninajaribu kutafuta suluhisho ambayo nitajaribu ili kusuluisha mgogoro huo.

Kwa ukweli sijawai kushiriki mashindano ila nishawai kuwa shabiki wa kutokea tu kutizama baadhi ya mashindano. Na likuwa ni mashindano kati ya mpira wa kandanda. Na ilikuwa mashindano ya kushindania tuzo au taji. Kwa hivo mimi mwenyewe sijawai kushiriki lakini nili tazama au kuwa shabiki wa mashindano na yainifurahisha zaidi.

Majira ambayo ni nayapenda zaidi ni majira ambayo kuna mvua na kuna upepo ambayo huwa umetulia. Majira ya mvua usaidia zaidi ambapo hako mara nyingi watu upanda vitu na usaidia pia kuwa kijani kibichi na nchi kutulia zaidi ni baadhi ya mazingira ambayo au majira ambayo ni nayapenda zaidi. Kilinganishwa na yale majira ambayo huwa na jua kali.

Teknolojia ya sauti ni teknolojia ambayo nimeikumbatia na ni teknolojia ambayo ninaitumia sana kwa sana katika mawasiliano, katika kuongea, katika kufikisha ujumbe moja kwa moja Kwa hivyo ninaitumia teknolojia sauti mara mingi zaidi Ikilinganishwa na teknolojia nyingine ile.